Unatumia komputa kwa nini zaidi? Kama saa hizi mimi natumia kompyuta kufanya hizi, kuchukua hizi sauti kompyuta ni kitu ya maana sana. Sababu kama si kompyuta singekuwa nafanya tena hii kazi. So kompyuta yangu, mimi sana naitumia kuangalia zile vipindi zenye zimetokea asubuhi, hadi jioni. Inanisaidia kufanya kazi za shule. Inanisaidia kuangalia zile video zenye zimepostiwa. Yaani inanisaidia kwa vitu mingi sana sana sana kufanya kazi. Kuna zile kazi zimetokea za mitandaoni kama hiyo kuelimisha AI sana sana kompyuta ninaitumia kwa masomo ndiyo kitu ya muhimu sana sana sana.